Kipaumbele kikuu kazini kwa mawasiliano ni uwazi na uwelewano. Mawasiliano bora yanapaswa kuwa wazi, sahihi na kuwa wakati ili kila mtu aelewe majukumu yake na malengo ya kazi. Pia muhimu kusikiliza kwa makini kwani husaidia kuelewa maoni ya wengine na kutatua changamoto kwa haraka. Heshima katika mawasiliano ujenga mahusiano mazuri kazini na kuimarisha ushirikiano. Haitha ya kutoa mregesho na kujenga husaidia kuboresha utendaji wa wafanyikazi na kuongeza tija. Mawasiliano yenye mapangilio mzuri hupunguza migogoro na huongeza ufanisi wa timu.

Ndiyo nimewai kuona habari mara nyingi. Napenda kuangalia habari ili nijue yanayoendelea nchini na duniani. Hunisaidia kuelewa masuala ya siasa uchumi, afia na usalama. Pia napenda kusikiliza habari za maendeleo na mafanikio ya watu kwa sababu hunipa motisha. Mara nyingi naangalia habari jioni na kusoma kupitia simu yangu. Ingawa si habari zote hunifraisha, ninaona ni muhimu kubaki na taarifa sahihi ili kufanya maamuzi bora katika maisha ya kila siku.

Zawadi nzuri zaidi niliyo wahi kuipokea ni simu ya mkononi niliyo pewa na rafiki yangu kwa karibu siku yangu ya kuzaliwa. Haikuwa tu zawadi ya thamani, bali ilinifurahisha kwa kasababu ilionyesha upendo na kujali kwa ke. Simu hiyo ilinisaidia kuwasiliana kwa urahisi kusoma na kufanya kazizangu kwa haraka. Pia ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kumbukumbu kwa. Kuanzia siku hiyo, kila ni napo tumia simu hiyo na kumbuka ule wakati mzuri na furaha niliyopata.

Asubuhi hii niliamka mapema, nikasali kidogo kisha nikapiga mswaki na kuoga. Baada ya hapo nilikunywa chai na kula kifungua kinywa chepesi. Nilipanga kazi zangu za siku na kuangalia ujumbe kwenye simu. Kisha nilianza kushughulika na majukumu yangu ya kawaida nikiwa na nguvu na hamasa ya kuifanya siku iwe nzuri.

Nikianzisha mradi mpya wa kazi, kwanza naelewa lengo la mradi na kile kinachotarajiwa kufikiwa. Kisha napanga hatua ya za kazi na kuweka ratiba kwa muda. Baada ya hapo nakusanya raslimali zinazohitajika kama vifaa, taarif, taarifa au watu wa kushikiana nao. Pia nagawanya kazi katika sihemu ndogo ili iwe rahisi kutengeneza. Mwisho naanza hatua kwa hatua huku nikifuatilia maendeleo ya kufanya marekebisho pale inapohitajika ili kuhakikisha mradi unafanikiwa.

Napendelea kuwasiliana na watu ana kwa ana kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na lugha ya mwili. Jambo linaloleta uelewano mzuri. Pia napenda kutumia simu au ujumbe wa maandishi pale ambapo umbali ni mkubwa au muda ni mchache. Kile kilicho muhimu kwangu ni mawasiliano yawe na heshima wazi na ukweli. Ili kila mtu ajisikie kusikilizwa na kuthamini.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa mchangamfu na mwenye heshima kwa watu ninao kutana nao. Maranyingi naanza kwa kusalimia na kuanzisha mazungumzo madogo kama kuuliza hali au kuzungumzia mambo ya kawaida. Pia nasikiliza kwa makini na kuonyesha nia ya kuelewa wengine. Kushiriki katika shugli za pamoja kama kazi, michezo au vikundi vya kijamii hunisaidia kukutana na watu wengi. Zaidi ya yote kuwa mkweli na mkarimu hunifanya ni jenge urafiki wa kudumu.

Kila jioni kabla ya kulala napumzika kidogo bada ya shuguli za siku. Mara nyingi naoga au kunawa kisha nakula chakula chepesi cha jioni baada ya hapo naangalia ujumbe kwenye simu au kusoma kidogo ili kutuliza mawazo. Pia nafikiria yaliyotokea siku nzima na kupanga mambo ya kesho. Mwishoni, nasali au kutafakari, hula halala nalala ili mwili upate mapumziko ya kutosha.

Ndiyo nimewai kushiriki mashindano, yalikuwa ya michezo shuleni, hasa mbio na mipira wa wavu. Ingawa siku shinda nafasi ya kwanza, nilijifunza mengi kama ushirikiano, nidhamu na kujiamini. Ilikuwa uzoefu mzuri kwa sababu nilikutana na watu wapya na kujifunza kufanya kazi kama timu. Tangu wakati huo napenda kushiriki mashindano kwa ajili ya kujiongeza ujuzi na kujipa changamoto mpya.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu hunipa furaha na utulivu wa mawazo. Napenda hewa safi mandhari nzuri na changamoto ya kufika kilele. Pia hunisaidia kujiweka kiafia na kuongeza nguvu za mwili. Wakati wakupanda milima, napata nafasi ya kutafakari na kujifunza kuvumilia. Zaidi ya yote kufika juu na kuona na mandhari pana hunifanya nijisikie nimefanikiwa na kujivunia juhudi zangu.

Ndiyo, nimeshawai kununua tikiti za tukio hasaa mashoo ya mziki na michezo ya riadha. Napenda kununuwa tikiti mapema ili kutupa nafasi nzuri ya kuepuka msongamano. Kwa kawaida, ninapanga tukio mapema nikapanga na marafiki au familia ili tuweze kufurahia pamoja. Kununua tikiti hunifanya nijisikie tayari na furaha kwa sababu nina hakika kuwa nitashiriki tukio nililolenga kuhudhuria Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kujiburudisha baada ya kazi ya.

Mara nyingi wikendi, napenda kupumzika na kufanya shughuli za kupendeza baada ya wiki, yenye kazi au shule. Kwa kawaida, na shiriki katika michezo au mazoezi ya mwili kama mipira au kutembea nje. Pia napenda kutembelea familia au marafiki au kushiriki katika shughuli za kijamii. Baada ya hapo mara nyingine natumia muda kusoma kuangalia filamu au kusikiliza muziki ili kupunguza kiakili. Wikendi pia ni muda mzuri wakupanga wiki ijayo na kukaa kuhakikisha kila kitu kipo sawa kwa siku zinazofua.

Tukuli yangu inayonipendeza zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda kuchunguza mada mbalimbali kama historia, sayansi au hadithi za watu. Kwa sababu, hunipa ufahamu na kuimarisha fikra zangu. Pia napenda kutembea au kuwa nje kwenye manthari ya asili. Kwani, kunatoa utulivu na furaha. Wakati mwingine kushirikiana na wengine katika michezo au shughuli za kijamii hunifanya nijisikie furaha na kuwa na nguvu za kijamii. Shughuli hizi hufanya nipate changamoto, burudani na kujifunza kwa wakati.

Tumeenda kufanya mambo mingi na familia yangu hasa kukaa pamoja na kuzungumza kwa sababu huleta uka ukaribu na furaha. Pia napenda kula chakula cha pamoja hasa siku za wikendi au siku kuu. Wakati mwingine tunapenda kutembelea ndugu, kuenda matembezini au kushiriki ibada pamoja. Kufanya shughuli hizi hunifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa na hunisaidia kujenga mausiano mazuri na watu wa nyumbari.

Ndio napenda mvua kwa sababu huleta baridi na utulivu. Napenda sauti ya matope ya mvua, yanayo pondo pondoka, hunifanya nijsikie nipo katika mazingira ya amani. Pia mvua ni muhimu kwa kilimo na mazingara, kwa sababu husaidia mimea kukua na kuongeza chakula. Ingawa wakati mwingine mvua inaweza kusababisha usumbufu kwa jumla naiona kama baraka na chanzo cha uhai.

Ninacho kipenda nyumbani ni chumba chakulala. Kwa sababu ni mahali patulivu, pazuri, pakupumzika, pakupata usingizi mzuri. Chumba hicho kina muanga wakutosha rangi tulivu, zinazo ongeza utulivu na vitamba laini kwenye kitanda vinavyo fanya niwe na starehe. Pia ni na kitabu, vitabu na baadhi ya vifaa vya ki elektronikia kama simu au kompyuta vidogo ambavyo hunisaidia kusoma au kufraia burudani kidogo. Napenda pia chumba hiki kuwa kilicho safi na kimepangwa vizuri kwa sababu unifanya nijisikie ama nina kueza kutafakari bila usumbufu.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kujitahidi kuwa na subira na akili wazi. Kwanza nasikiliza kwa makini ili kuelewa kila wanachosema bila kukatisha au kuhisi hasira. Kisha nakagua maoni hayo kwa busara, nikitambua nisehemu gani yenye manufa na zipi zinaweza kuboresha. Pia napenda kushukuru mtu aliyetoa maoni kwani inaonyesha heshima na kuwa wazi kwa muongozo. Kwa njia hii maoni huboresha kazi yangu na kunisaidia kukua kimaandili na kitaalamu.

Njia ni nazo tu pia kupumzika ni nyingi. Kulingana na hali. Kwanza napenda kusoma kitabu au hadithi ili akili yangu ipumzike na kuondoa mawazo ya kazi. Pia maranyingi nasikiliza mziki, mtulivu au kutazama filamu ili kujiburudisha. Napenda pia kutembea nje au kwenye mazingara ya asili. Kwani husaidia kupunguza mawazo wa msongo wa mawazo. Wakati mwingine nafanya mazoezi madogo ya kupumzika, kama kupumua kwa kina au kutafakari ili akili na mwili vyote vipate utulivu. Njia hizi ufanya ni jisikie tayari na mwenye nguvu kwa siku zinazofuata.

Ninahifadhi pesa kwa mpango na nithamu. Kwanza napanga bajeti ya mapato na matumizi yangu kila mwezi ili nijue ni kiasi gani cha kueka akiba. Kisha naifadhi sehemu ya mapato yangu maramoja inapo patikana. Badala ya kutumia yote. Mara nyingine natumia akaunti ya benki au mfuko wa akiba ili pesa iyo isitumike kiholela. Pia napendelea kueka malengo maalum ya akiba kama kununua kitu kikubwa au kikuandaa dharula. Ili kuhamazisha nidhamu. Kwa njia hii nafikisha pesa zangu inakuwa na hasalama kwa siku za usomu.

Natumia kompyuta zaidi kwa kutafuta taarifa, kuandika kazi, kujifunza mtandaoni na kuwasiliana. Pia hutumika kutengeneza nyaraka kama barua na ripoti, kufanya mawasilisho, kuangalia video za elimu na wakati mwingine kwa burudani kama kusikiliza muziki na kuangalia filamu. Kompyuta hunisaidia kuokoa muda na kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi.

Ninapohitaji msaada kazini huuliza wenzangu au msimamizi kwa maelekezo, natafuta taarifa mtandaoni na nasoma miongozo ya kazi. Pia hujaribu kuelewa tatizo kwanza kabla ya kuomba msaada ili niulize swali sahihi ili ikiwezekana kuandika maelezo ili nisirudie kosa hilo.

Ninafua nguo mara mbili kwa wiki kulingana na mahitaji ya familia na aina ya shughuli nilizofanya. Ikiwa nimefanya kazi nyingi au mazoezi, huongeza siku ya kufua ili kuepuka murundikano wa nguo chafu. Kufua mara kwa mara hunisaidia kufu kudumisha usafi wa mwili, harufu nzuri na afya bora. Pia napanga kufua nguo kwa kuma kundi kama nyeupe, rangi au nzito ili zisiharibike. Ninahakikisha natumia maji kwa uangalifu na sabuni kwa kipimo sahihi Baada ya kufua nazianika vizuri, juani ili zikauke haraka na kuua vidudu Utaratibu huu hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa kazi za nyumba.

Napendelea mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi kutumia una program nyingi, unaruhusu kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji ya mtumiaji. Pia unapatikana kwenye aina nyingi za simu kwa bei tofauti hivyo ni rahisi kuupata.

Nataka kufikia ngazi ya juu ya mafanikio katika kazi yangu, kuwa mtaalamu mwenye ujuzi na uzoefu mkubwa na kusaidia wengine kupitia maarifa niliyoyapata. Pia ningependa kupata nafasi ya uongozi ili niweze kuongoza timu vizuri, kubuni, mawazo, mapya na kuchangia maendeleo ya shirika la jamii kwa ujumla.

Mziki unao nisikiliza mara nyingi ni mziki wa njili bongo na afrobeat napenda mziki wa njili kwa sababu hunipa amani ya moyo kunitia matumaini na kunisaidia kukaribia zaidi mambo ya kiroho. Bongo na afrobeat huniboresha hali ya moyo, hunifanya nijisike mwenye nguvu na kunipa hamasa ya kufanya kazi au kufanya mazoezi. Pia husikiliza mziki wa jadi wakati mwingine kwa sababu hunikumbusha tamaduni zetu na kunipa furaha ya kipekee wakati wa kupumzika au safari. Mziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya kujisikia mtulivu na mwenye furaha zaidi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye furaha, huru na mwenye nguvu. Kucheza ngoma pia hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kujiburudisha na marafiki au familia. Wakati wa sherehe au hafla, ngoma huniletea furaha zaidi na kunifanya nijihisi kushirikiana vizuri na wengi.

Ndio, nanunua vitu kwa kutumia simu mara kwa mara, napenda kutumia simu kwa sababu ni rahisi, haraka na ninaweza kulipa bila kuenda dukani. Kwa mfano, ninaweza kununua chakula mavazi na au malipo ya huduma kama umeme na maji kupitia apps mbalimbali. Pia, kununua kwa simu hunisaidia kulinganisha bei haraka na kupata bidhaa zinazoendana na bajeti yangu bila usumbufu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao, kwani hunisaidia kufurahia wakati wa familia au marafiki. Pamoja na kuimarisha akili na mkakati wa kushinda. Michezo kama ludo, dambe na scramble, hunifundisha ustadi na kupanga subira na kunishikiria na wengine. Pia kucheza michezo ya ubao, kuna nifundisha kushugulikia ushindi na kupoteza kwa heshima. Jambo muhimu maishani, ni burudani inayo changanya, furana na mafunzo kwa wakati mwaka.

Siku ni natumia zana mbalimbali za digiti, ambazo hufanya kazi yangu iwe rahisi na yenye ufanisi. Kwa mfano, natumia kompyuta na laptopi, simu ya mkononi, programu za ujumbe. Kihifadhi cha wingu, yaani cloud storage, hunifanya nyaraka picha na faili muhimu kwa urahisi, kibadilishaji muda na kalenda mtandaoni, hupanga ratiba na kukumbusha shughuli muhimu. Zana hizi hufanya kazi huwa rahisi kunifadhi muda na kunisaidia kupanga kila siku vyema.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama. Nifuga kuku na bata. Kwani ni rahisi kuwatunza na ku, kunisaidia kupata mayai na nyama ya familia. Kufuga wanyama, kuna nifundisha uwajibikaji kwani lazima nipange chakula chao maji safi na kuhakikisha wanapata usafi. Pia kuna nifundisha subira na mipango mizuri kwa sababu wanyama hawa wanahitaji muda na uthabiti na kutunzwa kila siku. Kufuga pia ni burudani kwangu kwani hunipafuraha kuona wanyama wakikuwa na kuwa na afya nzuri.

Ndio napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu nzuri na kuonyesha uzuri wa mazingira, watu na matukio mbalimbali. Kupiga picha hunipanafasi ya kuwa mbunifu, kuchagua mwanga mzuri na kupanga mandhali kwanjia ya kuvutia. Pia napenda kushiriki picha na marafiki au familia ili waweze kuona matukio niliyo ya pitia. Wakati wa safari au sherehe hupiga picha, hunifanya, nijiskie mwenye, furaha na kuniongeza hamasa ya kuchunguza maeneo ma.

Ndiyo natumia mfumo wa usalamu wa vidole kwenye simu yangu na baadhi ya vifadhi yangu vya digitali Hii hunisaidia kulinda tarifa zangu binafsi na kuzuia mtu asie Hithiniishwa kutumia simu au kompyuta zangu Kwa kutumia vidole ni rahisi kufungua kifaa haraka bila kuandika nenosiri kila mara Lakini bado ninabaki salama Pia hutoa amani kwa akili kwani najua faili picha na mawasiliano yangu ya mehifadhiwa kwa usalama mfumo huu pia husaidia kuzuhia ufikiaji wa haramu kwenye apps na malipo.

Ndio napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya na kuboresha ufanisi wangu kazini na katika maisha ya kila siku. Teknolojia mpya hunifanya nifurahie uvumbi kama programu mpya vifaa vya kisasa na mbinu bora za mawasiliano. Pia hunipa nafasi ya kubaki na taarifa za kisasa kuongeza ujuzi wakidigitali na kuwa tayari kukabiliana na mabadiliko ya dunia ya kitekinolojia. Kujaribu huniongezea ubunifu na kunifanya nijisikie nipo mbele katika maendeleo.

Napenda amani na mshikamano wa watu katika mtaa wangu. Majirani ni wakarimu na husaidia na wakati washida au sherehe. Jambo linalofanya kuishi hapa kuwe na furaha. Pia napenda usafi wa mazingira tulivu ambaye hunifanya nijisikie salama na kupumzika vizuri. Vile vile upatikanaji wa huduma kama maduka, shule na vituo vya usafiri karibu hunirahisishia maisha ya kila siku.

Na mkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili kutoka shuleni. Halikuwa mvumilivu, mchangamfu na halifundisha kwa njia rahisi kueleweka. Halituhimiza kusoma kwa bidhi, kujiamini na kuuliza maswali bila woga. Kupitia yeye nilijifunza kupenda somo la kiswahili na kuzungumza kwa ufuasaha. Pia halitufundisha nidhamu na eshima mambo ambayo yamenisaidia sana maisha ni hadi leo.

Napenda rangi ya buluu nyepesi kwenye ukuta wa chumba. Kwa sababu hunipa amani, utulivu na furaha ya kuona chumba kilicho safi. Pia rangi hii inafanya chumba kuonekana kikubwa na kilicho na mwangaza mzuri. Wakati mwingine napenda rangi za majani au kijivu nyepesi kwa kuleta hisia za asili na kufanya chumba kiwe cha kupumzika Rangi hizi husaidia pia katika kuzingatia kazi, kusoma au kupumzika bila kushugulika na msongamano wa rangi mkali.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto hasa wakati wa baridi au baada ya siku ndefu ya kazi. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha misuli, kupunguza uchovu na kunipa hisia za utulivu. Pia hunifanya nijisikie msafi zaidi na mwenye nguvu mpya. Wakati mwingine huongeza pia mvuke ambao hunisaidia kufungua njia za hewa na kunifanya nijisikie vizuri zaidi.

Mziki ninayoipenda ni mchanganyiko wa aina tofauti, kila moja ikibeba faida zake. Napenda mziki wa injili kwa sababu hunipa amani kunitia moyo na kunisaidia kukabiriana zaidi na mambo ya kiroho. Pia napenda bongo au afrobeat kwani hunifanya nijiskie furaha huru na kunipa hamasa ya kufanya kazi au burudani. Wakati mwingine napenda mziki wa jadi na waki kiasili ambao hunikumbusha tamaduni zetu historia na kuthibitisha urithi waki tamaduni. Mziki huu hufanya siku zangu hua na furaha huniruhusu kujieleza au na kunisaidia kupumzika baada ya shughuli nyingi. Pia hua ni njia nzuri ya kushikiriana na familia au mara.

Kitabu ninajo kipenda zaidi ni kitabu cha The Alchemist cha Paulo Coelho. Ninapenda kitabu hiki kwa sababu kina nifundisha kuhusu ndoto, malengo na maisha na umuhimu wa kuwamini uwezo wako kibinafsi. Inaelezea hadithi za mvumilivu anayetafuta hazina yake. Lakini pia kinatufundisha kufuata moyo wetu kutokana tama mbele na changamoto. Maneno yaliyoandikwa kwa luga rahisi lakini yenye maana kubwa kufanya niweze kuelewa kwa urahisi, mafundisho yake na kuyatumia katika maisha angu kila siku. Kitabu hiki pia hunipa hamasa, faraja na uvumbuzi wa kiakili kila ninapo kisoma.